Ndiyo, nimewai, kufanya kazi ya kujitolea. Nilishiriki kwenye, shughuli za kusaidia vijana, kujifunza kutumia teknolojia na kompyuta kwa anjili ya masomo na mirandi yao ya kibinafsi. Kilichonivutia ni kuona jinsi watu wanaweza kupata ujaziri, zaindi wakipewa nafasi na mwongozo, wakutumia vifaa na maarifa wanayokosa nyumbani hau shuleni. Kazi ya kujitolea unifundisha kuwa siyo kila msahanda lazima uwe na kwa kifedha, mara nyingi mnda, uvumilivu na kusikiliza, vinaweza kuwa na maana zaindi. Pia kin nanifanya nione jamii kwa njicho tofauti kwa sababu unagundua kwamba kila mtu anachangamoto zake, lakini pia ana ndoto zake. Kwa hiyo kwa upande wangu, kazi ya mchitolea ni uzoefu ambaho unaacha alama mzuri, sio tu kwa yule unayemsaindia, pali hata kwako mwenyewe.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni uwezo wangu wa kuwa mbunifu na kutatua matatizo bila kusubiri kuambiwa kila hatua. Kwenye kazi nyingi, changamoto huwa hasifuati mpango, kwa hiyo nimechifunza kuwa mtu wa kuoana mapema, tatizo linaelekea wapi na kutafuta njia ya kulitatua bila kulazimika kuzua ndrama hau kupoteza munda. Pia ninadhamini uwezo wangu wa kufanya kazi na watu tafauti bila kuadhiriwa sana na tabia hau mitazamo yao. Ilo limekua muhimu sana kwa sababu kazini uwezo kuchagua tabia za watu lakini unaweza kuchagua njinzi unavyo shirikiana nao.

Usiku kabla ya kulala huwa napenda kufanya mambo machache ya kutuliza hakili. Mara nyingi naanza kwa kupunguza munda kwenye simu na kuangalia vitu vya muisho kama unjumbe au taarifa za kesho ili nijue nini kinaningoja hasubui. Bahanda ya hapo napenda kueka mazingira ya chumba, vizuri, kuzima mwanga mukali na kuacha taa ya kupunguza mwanga ili muili uanze kutulia. Kitu kingine ninachofanya ni kusikiliza mziki, laini hau pondikasti fupi, hata zile zinasohuzu handithi hau maisha. Hivyo inanisaendia kuondoa kelele sa siku mzima kichwani. Wakati mwingine ikiwa nimechoka sana, najipangia tu kesho kwa mawazo na kuongea na nafsi kidogo kuhusu vitu ni vilivyoenda vizuri na vile vinaitaji kuboreshwa. Kwa kifupi, kabla ya kulala huwa natumia munda kushift kutoka mondi ya mchana ya kukimbia na manjukumu kwenda mondi ya utulivu na usingizi.

Kwanza, timu bora ya mpira wa kirugbi ninayopenda kutoka Marekani ni USA Eagles, ambayo ndiyo timu wa taifa ya Marekani. Nafurahia timu hii kwa sababu ina mchanganyiko wa wachezaji wenye nguvu, mbinu tofauti na moyo wa kupambana hasa wakati wanapokabiliana na timu zenye historia ndefu za kushinda kama New Zealand au South Africa. Mchezo niliouwona ukicheza timu hii nilikumbuka vizuri ni mchezo wa USA dhidi ya England katika mashindano ya 2019 Rugby World Cup. Hali ya shina ilikuwa ya msisimiko mkubwa kila mtu alikuwa na shauku na wachezaji walionyesha uwezo wa hali ya juu. Ingawa hatukushinda nilishangaa jinzi walivyo shirikiana wakashirikisha nguvu na mbinu za kibiashara na kiasili. Kuhusu mchezaji nayempenda nigesema titi la mositele kwa sababu ana nguvu sana anaweza kupita wachezaji kwa urahisi na mara nyingi utoa nafasikwa wenzake. Ni mchezaji ambaye uleta shauku kwa nyamechi na kufanya timu ionekane kuwa imara zaidi. Wakati timu yangu inapocheza, mimi huwa nashangilia sana na mara nyingine ukimbilia mbele ya televisheni kuonyesha shauku na kama ni mechi ya mashidano. Pia huwa na hisia za kutarajia kila hatua hasa awakati timu inashambulia au inapofanya zeti za hatari. Iyo ndiyo hisia ya kweli ya kushangilia mpira wa kirugbi na inafanya mchezo kuwa mzuri zaidi kuliko burudani nyingina yoyote.

Mchezo ninao penda kucheza zaidi ni mpira wa kikapu. Napenda mpira wa kikapu kasababu ni mchezo unao hitaji kasi, akili ya haraka na maamuzi ya papo hapo. Wakati mwingine unaweza kuwa unashambulia na sekunde tano baadaye unajikuta unalinda upande mwingine wa uwanja. Hilo linanifanya niwe macho na niwe tayari kubadilika haraka. Kile ninacho kifurahia zaidi ni "team work". Ni lazima ujue wenzako wako wapi ni nani yuko wazi na wakati sahihi wakupiga pasi au kuchukua shuti. Sio tu kuhusu nguvu za mwili bali pia kuhusu kuwasiliana kimya kimya kupitia ishara na ufahamu wa mchezo. Bali na kushinda au kufunga pointi mpira wa kikapu unaniweka sawa kimwili na kiakili. Baada ya mchezo, hata kama nimechoka huwa najisikia vizuri kwasababu nimeondoa mawazo ya siku na kupata nguvu mpya.

Kuhusu kueka picha zangu mtandaoni, ukweli ni kwamba mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni. Kwa upande wangu, napendelea kuwa mtu wa faraka zaindi na sikaribi sana kueka mambo binafsi kwenye mtandao ya kijami. Kueka picha mtandaoni mara nyingi huja na isia za kushidana bila kujua, kuangalia likes au comments au kujaribu kundumisha picha fulani za maisha ambayo wakati mwingine si halisi. Zaindi ya yote napenda kuwa na udhibiti wa vitu vinavyo husu maisha yangu binafsi na ninahisi kuwa kandri unavyoweka mambo machache mtandaoni ndivyo unavyo kuwa na amani zaindi. Pia kuna suwala la usalama na faraga, mara nyingine ujui picha hizo zinaishia wapi au zinaweza kutumiwa vipi bila ruhusa yako. Kwa hiyo kwa kifupi, mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni na nimezoea hiyo njia kwa munda mrefu bila shinda yoyote. Inanifanya nihisi huru na nisiwe na presha ya kundumisha taswira ya mtandaoni.

Kwanza mimi napenda kushambulia tatizo kazini kwa kusingatia hatua moja baada ya nyingine badala ya kujaribu kulitatua gafla. Kwanza nianze kwa kuelewa tatizo kwa undani, kuuliza maswali, kuona chanzo chake na kukusanya taarifa zote muhimu. Baada ya hapo napanga mbinu za kufanya kitu nikitafuta suluhisho ambalo linawezekana na linalofaa kwa kila mtu anayehusika. Mara nyingi pia napenda kushirikiana na wenzangu au timu yangu ili kupata mitazamo tofauti. Wengine wanaweza kuona tatizo kwa namna ninayoshindwa na hiyo inasaidia sana kupata suluhisho bora. Kisha nianze kutekeleza suluhisho kwa hatua ndogo nikiwa nauhakika kila hatua inafanyiwa ukaguzi na kurekebishwa kama inahitajika. Mimi huona njia hii ni bora kwasababu inazuia kufanya makosa makubwa, usaidia kudumisha amani kazini na pia ufundisha uvumilivu na ubunifu. Kwa kifupi, kushambulia tatizo kazini zio haraka, bali ni kucheki, kupanga, kushirikiana na kutelekeleza kwa akili.